Wakati wa wasiwasi, kwanza mimi hujaribu kutulia na kupumuwa pole pole na kwa kina. Hunisaidia kutuliza akili. Kisha mimi hujitenga kidogo. Nitembee hao nisikize muziki mtulivu. Pia mimi huandika mawazo yangu hau kuzungumuza na mtu ninaye muamini. Njia hizi hunisaidia kupunguza msongo na kurajesha utulivu.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wakupanga kazi vizuri na kushulikia changamoto kwa utulivu. Pia nina uwezo wa kuwasiliyana kwa uwazi na kushirikiana na wenzangu. Ili kufanikisha malengo ya timu. Uwezo wangu wa kujifunza haraka na kukabiliyana na msongo. Pia ni nguvu kubwa kwa kwanifanya kazi kwa ufanisi. Hata katika hali ngumu.

Na penda lea mfumo wa Android kwenye simu. Na upenda kwa sababu unanipa uhuru wa kubadilisha mipangilio kulingana na mahitaji yangu. Pia kuna programu nyingi za kuchagua na simu zenye amba simu zake upatikana kwa bei tofauti kulingana na bajeti. Android unirahisishia kazi mawasiliano na burudani. Zaidi ayo na weza kuunganisha simu yangu kirahisi na vifaa vingine jambo linalo ongeza ufanisi katika matumizi ya kila siku.